Kwa kawaida huwa naangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku hasaa asubuhi mchana na jioni. Ili kuhakikisha ya kwamba hakuna ujumbe muhimu unaopita bila kujibiwa. Na ingawa sipendi kuangalia kila dakika kujitahidi kujibu barua za dharura kwa haraka inapohitajika.

Naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki mara nyingi wikendi. Hata hivyo, kuna nyakati nikiwa na shughuli nyingi au safari naweza kwenda mara chache kwa mwezi. Lakini, najitahidi kudumisha utaratibu wangu wa ibada.